Lengo la kwanza ambalo ni la umuhimu zaidi ni kupata kuongezwa madaraka pale ofisini. Ninaamini kwamba nimetia bidii na nimefanya kazi nzuri mwaka uliopita na ninaona ni kama nina haki ya kupata ama ya kuongezewa madaraka pale kazini. Nimeona wenzangu wakipandishwa madaraka, wengine ambao waliingia kwenye kampuni, baada ya mimi kuingia hapo na washapandishwa madaraka na ninahisi kwamba pia mimi nina haki, ninafaa kukuwa kwenye orodha hio ya kuongezwa madaraka. Ninahisi kwamba ni haki yangu na ningefurahi sana ikiwa kuongezwa madaraka kutafanyika mwaka huu. Singetaka mwaka mwingine pia uishe, nikiwa pale pale ilhali ninatia bidii na ninafanya kazi nzuri na matokeo wanayaona wale wadosi wangu pale kazini. Kwa hivyo nina lengo la kuongezwa madaraka pale kazini.

Kwa sasa huwa ninatazama video kwa programu nyingi sana ambazo niko nazo kwa simu. Programu ya kwanza ambayo huwa ninaitumia zaidi karibu siku nzima ni mtandao wa tiktok. TikTok huwa na videos nyingi sana ambazo huwa zinanifurahisha na kunielimisha pia. Alafu kuna video nyingi ambazo zinamfurahisha mwanangu pia akiziona. Alafu mtandao wa pili ambao huwa ninatumia kuangalia video sana ni mtandao wa YouTube. Huko pia kuna video nyingi na unaeza ona video ya hata saa nzima kwa hivo TikTok na video na YouTube ndio mitandao ambyo huwa naona video kwa.

Nina harufu mbili ambazo ninazipenda sasa hivi, harufu ya kwanza ni marashi, marashi mazuri, marashi mazuri, wachana na haya marashi mengine amayo huwa ni ya bei rahisi yanayonukia vibaya. Ninapenda marashi ambayo yananukia vizuri, napenda harufu ya marashi. Alafu harufu ya pili ambayo ninaipenda ni harufu ya chakula ambacho kinapikwa vizuri, chakula kama biryani hivi. Birigani ambayo iko motoni inaiva ninapenda harufu hiyo sana sana sana. Unanusa hiyo harufu mbaka unahisi njaa wahisi kama unaeza kula hata bakuli nzima ya mchele pekeako kwa ivo napenda harufu ya marashi mazuri. Alafu harufu ya chakula kizuri kikiandaliwa.

Sasa hivi ninaangalia kipindi fulani cha wahindi na kipindi hiki kiko katika channel ambayo inaitwa GoTV. Katika GoTV kuna kipindi ama kuna channel inaitwa Star Life na kipindi hicho kinaitwa Bound by Love. Ni kipindi kinachoongelea mzazi, aliye mchukua mtoto ambaye haku mzaa, akamlea kama wake, alafu baadaye akapatana na mwanaume, alafu wakakuja pamoja kulea huyu mtoto ambaye huyu mwanamke alimchukua akiwa angali mchanga. Kwa hivyo ndio kipindi, hicho ndo kipindi ni nachokipenda sasa hivi.